Katika kazi yangu, nimefanikiwa kujenga nidhamu, ujuzi na kujiamini zaidi katika majukumu ninayofanya. Mojawapo ya mafanikio muhimu ni uwezo wa kujifunza haraka na kuzoea mazingira mapya ya kazi. Hata pale kunapokuwa na changamoto. Nimeweza kuboresha mawasiliano yangu na wenzangu. Jambo ambalo limeimarisha ushirikiano wa timu na kuongeza ufanisi katika kazi. Pia nimefanikiwa kutimiza majukumu kwa wakati na kwa ubora unaokubalika. Jambo ambalo limenifanya kuaminika zaidi kazini. Kupitia maoni ya tathmini za kazi, nimejifunza kutambua nguvu zangu na maeneo ya kuboresha na kuyafanyia kazi hatua kwa hatua. Mafanikio haya hata kama ni ya hatua ndogo yamenipa motisha ya kuendelea kujituma. Kukuza ujuzi wangu na kujenga mustakabali mzuri wa kitaaluma.

Kila ninaposherehekea wakati wangu wa kuzaliwa, huifanya kuwa wakati maalum, wa furaha na shukrani. Kawaida huanza kwa kushukuru familia, marafiki na Mungu kwa maisha yangu na mafanikio niliopata mwaka mzima. Baada yake, hupanga hafla ndogo au kuungana na familia na marafiki wa karibu. Tukila chakula kizuri na kushiriki kicheko na mazungumzo. Wakati mwingine, hupendelea kutimiza shauku yangu binafsi kama kutembelea mahali ninayopenda, kutazama filamu nzuri au kupata zawadi ndogo ninayopenda. Pia ni wakati wa kutafakari kuhusu mwaka uliopita na kuweka malengo mapya ya mwaka ujao. Muziki, keki na mapokezi ya upendo kutoka kwa wapendwa hufanya siku hiyo kuwa ya kipekee. Kwa ujumla, siku yangu ya kuzaliwa ni siyo tu ya kusherehekea umri wangu. Bali ni fursa ya kujisikia shukrani, furaha na mshikamano na wale ninaowapenda.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali panapojaza kumbukumbu nzuri na hadithi za kipekee. Nikiwa mdogo, nilipenda kuzunguka mitaa ya mji huu nikichunguza kila kona na kujifunza kuhusu maisha ya watu. Kila kona ya mji ilikuwa na hadithi zake. Kuna nyumba za kale zenye historia ya familia za wazee, maduka madogo yenye bidhaa za kipekee na bustani zilizojaa maua na miti mizuri. Nikikumbuka pia tamasha za kitamaduni ambazo huandaliwa kila mwaka ambapo wanajamii hukusanyika, kucheza ngoma, kusherehekea na kushirikiana hadithi za zamani wakati mwingine nilienda kando ya mto uliokuwa karibu na mji, kufurahia sauti ya maji na ndege na kupiga picha za mandhari hadithi hizi hunikumbusha urafiki, mshikamano na thamani ya familia na jamii yangu kwa hakika, mji wangu wa kuzaliwa si tu sehemu ya makazi bali ni sehemu ya kumbukumbu, furaha na utamaduni wa maisha yangu.

Ndio, nilipata nafasi ya kujifunza gita kwa muda mfupi ingawa sio mtaalam, nilianza kwa kujifunza msingi wa gita kama vile jinsi ya kushika gitaa vizuri, kucheza rithimi vya msingi na kurudia kodi rahisi hatua kwa hatua, niliweza kucheza nyimbo rahisi ambazo zilinifurahisha na kunifanya nijisikie kuwa na ubunifu. Kupiga gitaa kunanifundisha uvumilivu kwa sababu inahitaji mazoezi ya mara kwa mara na subira ili kurudia hadi kufanikisha vizuri. Pia kunanisidia kuhimarisha kumbukumbu na uratibu wa mikono na macho. Ingawa siwezi kucheza nyimbo changamano bado napenda kutumia muda wangu kwa gitaa kwa ajili ya burudani na kupunguza msongo wa mawazo kwa ujumla, kujifunza gitaa ni uzoefu mzuri ambao hunipa furaha, kujieleza kihisia na kukuza ubunifu wangu. Hata kama bado nina mengi ya kujifunza.

Mara nyingi nacheza na marafiki wangu wa karibu au watu nilio zoeana nao kwa muda mrefu kucheza nao ni rahisi na furaha kwa sababu tunakubaliana katika sheria za mchezo na tunaweza kushirikiana kwa urahisi bila migongano mara mara nyingi michezo tunayo icheza ni ya jamii kama soka, drafti au michezo za kigeni inayo husisha timu na mshikamano kucheza pamoja kuna changia urafiki wetu kuwa dhabiti na kunifanya nijisikie sehemu ya kikundi chenye mshikamano. Wakati mwingine, napenda pia kucheza na familia hasa wakati wa mapumziko au sherehe za kifamilia. Kucheza na familia kunaleta furaha, tofauti, kicheko na kumbukumbu nzuri ambazo hufanya muda kuwa za zamani zaidi. Pia michezo hunifundisha kushirikiana, uvumilivu na jinsi ya kushinda au kupoteza kwa heshima. Kwa ujumla, kucheza na marafiki na familia, kuna nifurahisha, kunikuza kihisia na kunifanya nijisikie mshikamano na wale ninao wa penda.